Chakula ninacho penda kuila ni kuku. Mimi hupenda kula kuku kwani kuku huwa tamu kabisa. Hasa nikienda kwenye mikahawa, mimi hupenda kula kuku. Mara yangu ya kwanza kula kuku nilikuwa na rafiki yangu ambaye alinipeleka katika mikahawa mmoja ambao uliokua unauza kuku. Pale niliweza kula kuku na nikapenda kufurahia na kutoka siku ile niliendelea kula kuku.

Mimi hupigia picha mara nyingi haswa wakati kuna shughuli fulani muhimu. Hata pia sherehe kwa sababu picha hizi huwa kumbukumbu. Na mimi naweza kuonyesha watoto wangu au hata watu ambao hawakuweza kuhudhuria hafla hiyo ambayo niliweza kupigia picha. Na kuwaonyesha kitu ambacho kilichoendelea. Hata hivyo naweza wahimiza watu waweza kupigia picha. Kwani picha huwa kumbukumbu nzuri na hata inaweza kutumika kuelimisha watu ambao hawakuwa pale wakati ambayo picha iyo ilipigwa ama ilichukuliwa kwani wanaweza hata kuelewa kitu kilicho fanyika siku ile bila kuwepo pale.

Ningependa kujifunza lugha ya Kifaransa kwani mara nyingi mimi husikiliza nyimbo za rhumba ambazo huimbwa kwa lugha ya Kifaransa na siwezi kuelewa kile ambacho kinacho imbwa. Hivyo basi ningependa kujifunza lugha hiyo ya Kifaransa ndiposa niweze kuelewa nyimbo hizo na hata pia niweze kuzungumza na watu wanaoongea lugha hiyo ya Kifaransa kwani lugha hiyo kulingana na mimi huwa lugha nzuri kabisa na watu wengi kuzungumza katika Afrika.

Mimi huboresha michakato yangu ya kazi kuhakikisha kuwa mimi na wafanyakazi wenzangu tunaofanya kazi hiyo. Tunajadiliana kuhusu michakato hiyo na kuona ni gani iliyobora na namna tunavyoweza kuiboresha ili kuhakikisha kuwa kazi yetu inakuwa nzuri na tunaifanya kwa njia inayostahili kabisa.